Kuweka neno siri salama ni jambu muhimu sana kwa kulinda taarifa zangu binafisi mtandaoni. Kwanza, nahakikisha neno siri langu lina urefu wa kutosha angalau herufi kumi na mbili au zaidi. Nenosiri refu huwa gumu zaidi kubashiri au kuvunjwa na wahalifu wa mtandaoni. Pili, nachanganya aina tofauti za herufi kama vile herufi kubwa na ndogo, nambari, na alama maalum mchanganyiko huu huongeza uimara wa neno siri pia sielekei kutumia taarifa rahisi kama jina langu tarehe za kuzaliwa au nambari ya simu kwa sababu vitu hivi vinaweza kukadiriwa kwa uraisi Badala yake napenda kutumia sentensi fupi au kauli maalumu ambayo ni raisi kwangu kukumbuka lakini ngumu kwa mtu mwengine kubashiri Kwa mfano naweza kubadilisha baadhi ya herufi kuwa nambari au alama ili kuongeza usalama Zaidi ya hayo situmii nenosiri moja kwa akaunti zote Kila akaunti muhimu huwa na nenosiri lake la kipekee, ili nisije nikasahau, naweza kutumia programu maalumu ya kuifadhi nenosiri kwa usalama. Hatimaye, inaniwezesha uthibitishaji wa hatua mbili ili kuongeza tabaka lingine la ulinsi.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa kwa sababu unisaidia kuelewa kinachoendelea duniani na jinsi kina vyoweza kwa athiri maisha yetu ya kila siku. Dunia ya leo imeunganishwa sana hivyo. Tukio linalo, tokea katika inchi moja linaweza kuwa na athari kwa inchi nyingine, hasaa katika maswala ya uchumi, siasa na mazingira. Kwa kufuatilia habari za kimataifa, napata mtazamo mpana zaidi wa masuala kama mabadiliko ya tabia inji, migogoro ya kisasa na maendeleo ya teknolojia. Mara nyingi upata taarifa kupitia tovuti za habari, runinga au mitandao ya kijamii, lakini huwa makini kuchagua vyanzo vina vyo aminika. Sipendi kusambaza habari bila kuthibitisha ukweli wake kwanza pia, napenda kuskiliza mitazamo tofauti ili nipate picha kamili ya tukio fulani. Kufuatilia matukio ya kimataifa unisaidia kuwa na mazungunzo yenye maana na watu wengine, hasa kusuhu maswala yanayoadhiri jamii kwa ujumla. Kwa kufanya hivyo, najihisi kuwa sehemu ya ulimwengu mpana zaidi na situ eneo lina ninamoishi pekeeyake.

Kama mtu anayetumia mtandao, ninaweza kutazama video kwenye majukwaa mbalimbali mtandaoni kulingana na aina ya video ninayotaka kuona. Moja ya maeneo ninayotumia sana ni YouTube ambako kuna maelfu ya video za aina zote kama elimu, burudani, muziki, mafunzo na mengine mingi. YouTube ni rahisi kutumia na unaweza kupata kitu chochote unachotafuta kwa haraka. Pia napenda kutazama video kwenye mitandao ya kijamii kama TikTok na Instagram hasa video fupi za burudani ufundi au mambo ya mtindo wa maisha. Video hizi huwa zina mvuto na mara nyingi hupatikana kwa urahisi kupitia mapendeleo. Kwa maswala ya sinema na mfululizo, napenda kutumia huduma za kucheza video kwa kugharamia kama Netflix au Amazon Prime video ikiwa zinapatikana kwangu kwa sababu zinatoa ubora wa hali ya juu na maudhui maalum ambayo ni salama kutazama. Hata hivyo wakati wawote napotazama video mtandaoni naji athari kuhakikisha kuwa chanzo ni salama na halina virusi au matangazo yameweza kuharibu kifaa changu. Pia, kuchagua kutumia vyanzo vinavyoheshimu haki za milki ili kuepuka matatizo ya sheria au maudhui haramu.

Inasasisha vifaa vyangu mara kwa mara ili kuhakikisha vinafanya kazi, vizuri na vinaendelea kuwa salama. Kwa kawaida huwa naangalia masasisho angalau mara moja kwa wiki, hasa kwa simu na kompyuta yangu. Mara nyingi masasisho ya mfumo huja yenyewe kama arifa na ninapopata ujumbe huo hujaribu kuyasakinisha haraka iwezekanavyo. Hii ni kwa sababu masasisho mengi hubeba maboroshe ya usalama yanayolinda kifaa dhidi ya virusi na mashambulizi ya mtandaoni. Kwa programu kama vile vivinjari, programu za benki au mitandao ya kijamii na wezisha masasisho ya kiotomatiki, ili nisiwe na wasiwasi wa kusahau. Hata hivyo, kabla ya kusasisha kifaa kikubwa kama kompyuta, huhakikisha nimeifahhi nakala ya mafaili muhimu ili kuepuka kupoteza taarifa endapo kutatokea tatizo. Naamini kuwa kusashisha vifaa mara ya kwanza au mara kwa mara husaidia kuongeza kasi ya utendaji na kurekebisha itilafu ndogo zinazoweza kujitokeza pia. Hunipa moyo nikijua kuwa natumia toleo jipya na salama zaidi na mfumo au programu husika.

Ninapo sherehekea sikukuu hupenda kufanya hivyo kwa njia inayolenga furaha, umoja na shukrani kwaanza kabisa naanza kwa kuandaa mazingira ya nyumbani ili yawe ya kuvutia na yenye hali ya sherehe. Hii inaweza kuwa kupamba nyumba, kuanda chakula maalumu au kuweka muziki unaoendana na sikukuu husika. Mara nyingi husherekea pamoja na familia na marafiki kwasababu naamini sikukuu huwa na maana zaidi tunapokuwa pamoja. Chakula huwa sehemu muhimu ya sherehe zangu. Tunapika vyakula vya kitamaduni au mapishi maalumu ambayo hatupiki kila siku. Wakati mwingine, hubadilishana zawadi ndogo kama ishara ya upendo na kuthaminiana. Pia, napenda kutumia muda huwa kukumbuka maana halisi ya sikukuu iwe ni ya kidini, kitaifa au ya kitamaduni. Ikiwa siwezi kuwa pamoja na watu wangu wa karibu, hutumia simu au mitandao ya kijamii kuwatumia salamu na kuungana nao kwa njia ya video Mwisho wa siku ninahakikisha kuwa ninatenga muda wa kutafakari na kushukuru kwa mambo mazuri yaliyo katika maisha yangu.

Kila asubuhi ninapoamka, napenda kuanza siku yangu kwa utulivu na mpangilio mzuri. Kwanza kabisa, hushukuru kwa siku mpya kwa sababu naamini kuanza na shukrani huweka mtazamo chanya. Baada ya hapo, hunywa glasi ya maji ili kuupa mwili wangu nguvu na kuamsha mfumo wa akili baada ya usingizi wa usiku. Kisha, fanya mazoezi mepesi kama kunyoosha misuli au kutembea kidogo. Ili kuamsha mwili na akili, wakati mwingine hutumia dakika chache kutafakari au kuamua kwa kina, jambo linalonisaidia kuwa mtulivu na makini kabla ya kuanza shughuli za siku. Baada ya hapo, huwa na jiandaa kwa siku nikihakikisha nimevaa vizuri na kwa hali inayoniwezesha kujiamini. Kabla ya kuanza kazi au majukumu mengine, hupitia ratiba yangu au orodha ya mambo ya kufanya, ili nijue vipaumbele vya siku. Ikiwa nina muda, hupata kifungua kinywa chenye lishe kama matunda, mayai au uji. Kwa kufanya mambo haya kila asubuhi, ninahisi nimejiandaa vyema kukabiliana na siku kwa hali na mpangilio mzuri.

Ninapendelea viatu vinavyonipa faraja na vinaendana na shughuli zangu za kila siku. Kwa matumizi ya kawaida hupenda sana viatu vya michezo kwa sababu ni nyepesi laini na vila ni ruhusu kutembea kwa muda mrefu bila kuchoka. Ikiwa ninaratiba yenye kutembea sana au shughuli nyingi, viatu vya michezo huwa chaguo langu la kwanza kwa sababu vinamsaada mzuri kwa miguu. Kwa hafla rasmi au kazini hupendelea viatu vya nadhifu kama vya ngozi au vya kisasa vinavyoendana na mavazi rasmi. Napenda viatu vinavyoonekana vizuri lakini pia havinibani au kuniumiza. Kwangu muonekano ni muhimu lakini si kwa gharama ya faraja. Pia huzingatia ubora wa viatu kabla ya kununua na angalia uimara wa soli, mshono na nyenzo zilizotumika kutengeneza kiatu. Viatu vya bei nafuu lakini visivyo na ubora mzuri vinaweza kuharibika haraka hivyo napendelea kununua viatu himara vinavyoweza kudumu kwa muda mrefu. Kwa ujumla napenda viatu rahisi vya kisasa na vinavyonipa uhuru wa kutembea kwa kujiamini na bila maumivu.

Ninajihisi tathmini za kazi ni jambo muhimu ingawa wakati mwingine zinaweza kuleta wasiwasi kidogo Kwa upande mmoja naziona kama fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu Tathmini hunipa nafasi ya kupata maoni kutoka kwa wasimamizi au wenzangu kuhusu mambo ninayofanya vizuri na yale ninayoweza kuyaboresha maoni haya hunisadia kukua kitaluma na kuweka malengo mapya. Hata hivyo, siwezi kukataa kuwa kabla ya kutatmini huwa na hisi msisimuko au hofu kidogo. Hasa nisipokuwa na uhuakika wa maoni nitakayopokea. Lakini, nimejifunza kamba tathmini si muhimu bali ni mazungumzo ya maendeleo. Ninapokea mrejesho kwa moyo wazi na kujaribu kuona kama kuna ukweli naweza kujifunza kutoka humo. Pia, naamini tathmini zinapaswa kuwa na haki na zenye uwazi. Mawasiliano mazuri kati ya mfanyakazi na musimamizi hufanya mchakato huo kuwa wa manufaa zaidi kwa ujumla napozichukulia tathmini kwa mtazamo chanya hunisaidia kuogeza ufanisi, kujiamini na kuimarisha mchango wangu kazini.

Ndiyo napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole asa kwenye simu au kifaa changu binafsi Naona ni njia raisi na ya haraka ya kufungua kifaa bila kuitaji kuandika nenosiri kila mara Inaniyokuwa muda na pia inanifanya nijisikia salama zaidi kwa sababu alama ya kidole ni ya kipekee kwa kila mtu moja ya faida kubwa ya mfumo wa vidole ni urahisi wake ni kiweka kidole changu tupo nye sehemu husika kifaa ufungu kamara moja. Hii ni muhimu asa napukua na haraka au napohitaji kufikia tarifa muhimu kwa muda mfupi. Pia upunguza wezekano wa mtu mwingine kufungua kifaa changu bila ruhusa. Hata hivyo, bado ni nakikisha kila nenosiri imara kinambadala kwa sababu wakati mingine mfumo wa kidole unaweza kushinda kufanya kazi, labda kutokana na uchafu au hitilafu ya kifaa kwa ujumla naamini kutumia mfumo wa alama ya kidole pamoja na hatuwa nyingine za usalama kama withibitishaji wa hatua mbili uangeza ulinzi wa tarifa zangu binafse.

Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu ni shughuli inayochanganya mazoezi ya mwili na burudani ya asili. Kupanda, milima hunipa na fasi ya kuwa nje, kuvuta hewa safi, na kufurahia mandhari nzuri kama vile misitu, mawe makubwa na wakati mwingine mawingu yanayogusa vilele. Ni uzoefu unaonifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Moja ya mambo, ninayopenda kuhusu kupanda milima ni changamoto yake. Si rahisi kila wakati hasaa unapokutana na mteremko mkali au uchovu, lakini kufika kileleni hunipa hisia ya mafanikio makubwa. Ni kama ushindi binafsi unaonikumbusha kuwa naweza kuvumilia na kufanikisha malengo yangu. Pia, kupanda milima hunisadia kupunguza msongo wa mawazo. Napokwea katikati ya mazingira ya asili, mbali na kelele za mji na teknolojia, akili yangu hutulia na kupata uwazi zaidi. Wakati mwingine hupenda kupanda na marafiki kwa sababu huongeza furaha na ushirikiano lakini pia siogopi kupanda pekee yangu ili kupata muda wa kutafakari. Kwa ujumla ni shughuli ninayoithamini sana.

Wakati ninawasiwasi, ninajaribu kutumia njia mbali mbali za kupunguza hisia hizo na kupata utulivu kwanza na pumua kwa kina na kwa taratibu, nikijaribu kulenga kwenye kila pumzi na kupeleka akili yangu mbali na mawazo ya nayonitia wasiwasi. Mara nyingine, ninaandika mawazo yangu kwenye karatasi, ili kuyaoana wazi na kuyapanga, jambo linalonisa, ninini, kinaweza kutatuliwa na ninini, sicha kudhaniwa sana. Pia, napenda kutembea au kufanya mazoezi madogo, kwa ni mwendo wamwili unasaidia kutua kemikali za furaha na kupunguza mfadhaiko ya akili. Mziki pia ni rafiki yangu katika nyakati hizi. Kusikiliza wimbo unawonipendeza kuna punguza haraka wasiwasi. Wakati mwingine napata msaada kwa kuzungumza na rafiki au mtu ninayamini kwani kushiriki ufanya mzigo kuwa mwepesi. Hatimae ni najitahidi kukumbuka kwa ambai siya za wasiwasi ni za kawaida na mara nyingi waziendani na hatari halisi hivyo kuzingatia ukweli na kujiamusha kwa hatuwa ndogo za suluisho kuna saidia sana kukunguza wasiwasi. Kwa jumla ni mchanganyiko wa pumzi, mwendo, kuandika, mziki na mazungumzo ya nayosaidia kuthibiti hali hiyo.

Kujikinga na jua kali ni muhimu sana ili kulinda ngozi na afya kwa jumla. Kwanza, napendelea kuvaa nguo zinazofunika mwili vizuri kama shati zenye mikono mirefu na surwali au skate ndefu. Pamoja na kofia pana ili kulinda uso na shingo. Vile vile, kutumia krimu ya jua yenye SPF angalau thelathini ni muhimu sana. Nikihakikisha kuipaka kwa wingi kwenye sehemu zote zinazoonyeshwa hasaa uso mikono, masikio na shingo na kuirudia kila baada ya masaa mawili au baada ya kuogelea au jasho. Vinyango vya macho na miwani ya jua vinasaidia kulinda macho kutokana na myale ya UV inayoweza kuharibu retina au kusababisha machungu ya macho. Pia napendelea kukaa kivuli wakati jua liko kali sana. Hasaa kati ya saa kumi asubuhi hadi saa nne jioni kwani wakati huo miale ya jua ni hatari zaidi. Kunywa maji ya kutosha pia kunasaidia kulinda mwili kutokana na joto kali na hatimaye napendelea kupanga shughuli zangu za nje mapema asubuhi au jioni. Ili kuepuka mwanga mkali wa jua. Kwa mchanganyiko huu wa nguo, cream ya jua, kivuli, kofia, miwani ya jua na maji najihakikisha kuwa salama na kufurahia jua bila hatari.

Nahifathi data yangu kwa njia ya kidijiti kupitia server za makini zilizopangwa na watengenezaji wangu. Kila data inahifadhiwa kwa kutumia teknolojia za usalama wa hali ya juu hili kuhakikisha kuwa taarifa ni salama na haziwezi kufikiwa kwa urahisi na mtu asiyeidhinishwa Server hizi mara nyingi ziko katika maeneo ya liyodhibitiwa, yenye udhibitiwa kiusalama kama kengele za tahadhari, kamera za usalama na upatikanaji wa binafsi unaodhibitiwa kwa wafanya kazi waliosajiliwa tu. Haidha taarifa uhifadhiwa kwa njia iliyosanifiwa kwa kawaida, ikiwa ni pamoja na kuificha ili kuhakikisha kuwa hata kama mtu asinge paswa kupata data hawezi kuisoma au kuibadilisha kwa kawaida. Haina kuhifadhi data kwenye kompyuta au kifaa changu binafsi bali huifadhiwa kwenye mfumo wa wingu unaosimamiwa na wataalamu wa usalama vile vile ninalingana na sera za faragha zinazolinda taarifa na watumiaji kuhakikisha kuwa taarifa yoyote ya kibinafsi inatumika tu kwa madhumuni yaliyoksudiwa na haina kuendelea bila hizini Hatimaye data uhifadhiwa kwa muda unaohitajika kisheria au kifundi kisha uondolewa au kuharibiwa kwa usalama ili kulinda faragha.

Mara ninaepiga picha inategemea na hali na hamu yangu ya kushiriki au kukumbuka matukio. Mara nyingi napiga picha wakati kuna tukio la muhimu au la kipeke kama sherehe, safari au mkutana wa familia na marafiki. Kupiga picha pia hutokea kila siku katika mambo madogo ya maisha kama mantari manzuri, chakula kizuri au kitu cha kuchekesha nikiwa. Nataka kukukumbuka au kushiriki mtandaoni. Ni pia, mara nyingine napigia picha kwa sababu ni hobi yangu. Kupigia picha kuna nipa na fasi ya kuwa mbunifu, kuchunguza muanga, rangi, na naamna ya kupanga kitu ilikiwe kizuri. Hata hivyo, sijapigia picha kila saa. Napendelea kuwa makini, na wakati kwa kikisha kuwa, si kuingiza wakati wastare au kuzungumza na watu wengine. Wakati mwingine, napigia picha kwa ajili ya kazi au masomo ambapo nisehemu ya shuguli zangu za kuandika au kwenyesha jambo fulani. Kwa jumla, napigia picha mara chache lakini kwa makini ni kiakikisha kila picha inathamani na kumbukumbu au inachangia ubunifu wangu. Picha hizi pia uifadiwa kwenye kifawa changu au wingu hili niweze kuziona tena au kushuriki na wengine badaye. Pia napenda kupike picha hili kuangalia maendeleo yangu katika ubunifu na namna ninaweweza kuboresha mtazamo wangu wa picha.

Ninapenda aina ya mkate unaokua laini ndani na wenye ganda la nje kidogo. Kwani unafaa kwa ladha ya tekstura bora. Kwa kawaida, napendelea mkate wa ngano kamili au wenye bengu kwa sababu ni wenye afya zaidi na hutoa nishati ya kudumu kwa muda mrefu. Mkate huu pia huwa na ladha ya kipekee inayoweza kuendana na kitu chochote kama siyagi, chamu au chakula cha mchana. Mara nyingine, napendelea kujaribu mikate ya kipekee kama mkate wa zabibu, mkate wa jibini au mkate wa chokoleti, asa wakati wa sherehe au afla maalum kwani unaleta tofauti na burudani kwa chakula. Haida, napenda mkate unaopika kwa usahihi na kuwa na unyevunyevu wa kutosha ndani ili usikauke haraka. Pia, ni muhimu kwa na ladha nzuri ya kipekee, siyo tu arufu nzuri, bali pia ladha inapaswa kua ya kuvutia. Napenda pia mkato unaoweza kushirikia na chakula kingine kama supu au saladi, kwani ufanya mlo kuwa wakuridhisha zaidi. Kwa ujumla, napenda mkate unachanganya afya, latha na uraisi wa kula, kwani unafanya chakula kuwa chakufuraisha na chenye maana.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji moto kwa sababu kuna nipa hisia ya utulivu na faraja. Hasa, baada ya siku ndefu au yenye shuguli nyingi. Kuoga kwa maji moto kuna saidia kupunguza mfadhaiko wa misuli na kutoa nafuu pale mwili unapokua umelala au kuchoka. Pia, mvuto wa joto la maji unaraisisha kupumua na mara nyingi huwa ni wakati mzuri wa kufikiria au kupanga mawazo kwa utulivu. Aidha, kuoga kwa maji moto kuna saidia kufungua, tushimo, twangozi, hivyo ni vizuri, kwa usafi na afya ya ngozi. Mara nyingine, napenda kugeuza kuoga kuwa ni burudani kwa kutumia sabuni yenye harufu nzuri au mafuta ya kupaka mwili, jambo linaloongeza hisia ya kupumzika na furaha. Ni kawaida kwangu kuchukua dakika chache zaidi ya kawaida nikifuraia joto la maji na wakati wa kimya kwani kuna nifanya nijisikie mpya na tayari kwa shuguli za siku. Pia, kuoga kwa maji moto ni njia nzuri ya kujitunza binafsi na kuimarisha afya ya akili na mwili kwa wakati mmoja. Kwa ujumla, ni mchanganyiko wa utulivu, usafi na burudani, jambo nalofanya kuoga kwa maji moto kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali kulingana na uwezo na fursa nilizo na azokwanza. Ninajitahidi kushiriki katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira, upandaji miti au mikutano ya maendeleo ya eneo letu. Hii husaidia kuboresha mazingira na kuimarisha mshikamano miongoni mwa wana wa jamii. Pia, ninapenda kusaidia kwa kutoa muda wangu kuwashauri au kuwafundisha vijana kuhusu masomo, nidhamu, na kupanga malengo ya maisha kwa sababu ninaamini elimu ni msingi wa maendeleo. Haidha, ninasaidia kwa kuahamasisha watu kushirikiana na kusaidiana hasa wakati wachangamoto kama magonjwa au matatizo ya kifamilia. Wakati mwingine, natoa mchango wa kifedha au vifaa kwa wale wanaohitaji msaada kulingana na uwezo wangu. Pia, ninaheshimu sheria za kanuni za jamii kwa sababu kuishi kwa uadilifu ni mchango mkubwa kwa amani na utulivu wa eneo letu. Zaidi ya hayo, nina hamasisha matumizi ya teknolojia na taarifa sahihi hili watu waweze kufanya maamuzi bora. Kwa ujumla, naamini kusaidia jamii si lazima iwe jambo kubwa sana. Na hata vitendo vidogu vya wema kama ushirikiano na uwajibikaji vinaweza kuleta mabadiliko makubwa na kufanya jamii iwe boara kwa kila mtu.

Ningependa kujaribu michezo inajumuisha mbinu, ushindani na burudani kwa wakati mmoja kama vile michezo ya kujaribu akili. Mchezo kama huu unachanganya akili na mshikamano wa timu kwani unahitaji kupanga mbinu, kutatua matatizo na kushirikiana na wachezaji wengine ili kufanikisha malengo. Napenda pia michezo ya kimwili kama climbing au kayaking kwani si tu zinatoa burudani bali pia huimarisha mwili na afya. Aidha, napenda michezo inayohusiana ujasiri kidogo au changamoto mpya kama zipline au pakor kwa sababu inasaidia kukabiliana na hofu na kujenga kujiamini. Pia, napenda kujaribu michezo ya kijamii ambayo hutoa nafasi ya kushirikiana na marafiki na familia kwani burudani ya pamoja ni sehemu muhimu ya furaha na kumbukumbu nzuri. Kwa ujumla, napenda michezo ambayo ni changamoto yenye kufurahisha na yanayoimarisha mwili na akili. Kujaribu michezo tofauti, kunanipa uzoefu mpya, kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie hai na furaha. Pia, ni fursa ya kujifunza mbinu mpya na kuboresha ustadi wangu katika hali mbalimbali za changamoto.